Kipaumbele cha mwasiliano kazini ni kuhakikisha taarifa zinafika kwa watu sahihi, kwa wakati sahihi, na kwa njia iliyo wazi. Haya ndiyo maeneo muhimu ya kuzingatia. La kwanza, uwazi na uelewa. Tumia lugha rahisi ambayo inaeleweka. Epuka ujumbe wenye utata na unaweza kutafsiriwa vibaya. Ya pili, wakati, ama muda ambayo unahitajika. Wasiliana mapema inapowezekana. Taarifa za dharura zitolewe haraka bila kuchelewa. Ya tatu, njia sahihi ya mawasiliano. Ama unatumia barua pepe, kama unatumia simu, ama ni mikutano. Kwa barua pepe, itumie wakati unatoa taarifa rasmi. Mkitumia simu au una mkutano wa ana kwa ana, ni juu ya masuala ya dharura. Mikutano itumie kwa majadiliano yanayohitaji maamuzi ya pamoja. Nne, kusikiliza kwa makini, sikiliza mawazo na maoni ya wengine. Uliza maswali ya ufafanuzi kabla ya kutoa hitimisho. Heshima ya taaluma. Heshima na taaluma, heshimu maoni tufauti epuka lugha na lawama au dharau. Sita, mrejesho wa kujenga, toa toa mrejesho kwa wakati. Elekeza kwenye suluhisho si kulaumu. Saba na mwisho hakikisha ujumbe umeeleweka. Na utekelezaji unaendelea. Fanya marejeo pale inapohitajika.

Ni marangapi mtu anapaswa kusafisha vifaa vyake. Inategemea ni aina ya kifaa kipi ambacho kinasafishwa. Matumizi na maendeleo ya teknolojia kwa ujumla kuna vifaa tofauti na vina hitajika kusashishwa kulingana na kila kifaa. Kwa vifaa kiteknolojia kama simu na kompyuta. Wakati mwingi ninazishisha kati ya miaka mitatu na miaka mitano kwa simu yangu ama laptop na wakati mingi nasafisha wakati naona havipokei software ama security updates. Ama vimekua slow ama pole pole. Na ama vimeharibika mara kwa mara na zinahita mahitaji ya kazi ya naongezeka. Vifaa vya kazi ya ofisi ni kati ya miaka tano hivi kuendelea haswa kulingana na matumizi. Tunafanya matengenezo ya mara kwa mara. Tunasafisha pale vina popunguza ufanisi wa kazi. Mashine na vifaa vya uzalishaji kama vya kilimo na viwandani ni kuanzia miaka saba kuendelea. Tunafanya hivu wakati garama za matengenezo zinapozidi faida. Wakati kuna teknolojia mpia inayoingia, inaongeza tija na kupunguza gharama. Usalama unapokuwa hatarini. Programu za mifumo ama software, iyo unasasisha mara kwa mara. Ni muhimu kwa sababu ya usalama wataharifa na utendajibora wakazi kufuata viwango vya kisasa vifaa vya usalama tunafuata ama pendekezo ya mtengenezaji, tunakagua mara kwa mara, hata kama bado havijafikia mwisho wa maisha. Asante.

Kulinda faraga mtandaoni ni muhimu sana. Haswa kwa matumizi ya simu, mtandao ya kijamii na huduma za kifedha. Natumia njia zifatazo. Natumia password ama nywila ndefu. Mtu mwingine hawezi ya akaiga. Nikichanganya herufi kubwa, ndogo, namba na alama ambazo. Ni tatanishi kwa mtu yote kujaribu kupambanua ni nini hakika. Natumia nywila moja kwa akaunti zote. Nikiwa na account kadhaa natumia ama password moja kwa account zote. Na pia natumia kitu kinaitwa password manager wakati ninafanya hivo. Na ikiwa nitafanya mabadiliko nabadilisha kwa account zote. Nawasha uthibitisho wa hatua mbili ili kuhakikisha kwamba mtu yote ambaye anataka kudukua Account yangu lazima asiweze kupenya kwa urahisi. Nachagua apps ambazo zinathibitika. Ili nisiweke zile ambazo zinatumika kuiba ama kudukua habari za mtu. Na kuwa makini na taarifa ninazo shiriki. Sichapishi namba zangu za kitamblisho. Namba za simu, passwordi za akaunti zangu za fedha na mambo mengine. Na napunguza taarifa za binafsi kwenye wasifu wangu wakati niko kwa social media. Nasafisha vifaa na programu kulinda dhidi ya mapungufu ya kiusalama. Nasafisha mifumo wa simu na kompyuta mara kwa mara. Naepuka viungo na ujumbe wa kutadhanisha. Sifungui link au kupakua faili kutoka kwa chanzo nisichokiamini. Nahakiki ya anwani ya tovuti kabla ya kuingiza taarifa zangu. Natumia interneti salama wakati mwingi naepuka kutumia wifi ya umma bila VPN. Nahakikisha tovuti zinaaza na HTTPS na kama si hivo siingi hapo. Nakagua ruhusa za program kama app permissions. Nazima ruhusa zisizo muhimu kama kamera na mikrofoni na eneo. Nafuta programa nisizozitumia. Narekebisha mpangilio wa faraga mtandaoni kwa kuweka machapisho yaonekane kwa watu ninaowajua tu. Napunguza matangazo yanayotumia taarifa zangu nalinda vifaa vyangu kimwili kwa mfano naweka kiti inaitwa screen lock kutumia pin, fingerprint ama kutumia face ID sikopeshi simu au kompyuta bila uangalizi najifunza na nakuwa macho kwa kuelewa ni kinga bora zaidi nafuata taarifa za usalama wa mtandaoni kama kuna mambo mapya yanatokea. Ninakuwa wa kwanza kuiga yale mapya yametokea.

Nilipokuwa mtoto wa mashambani, maisha yalikuwa rahisi, lakini yenye maana kubwa. Asubuhi zilianza kwa sauti ya jogoo wakiwika, upepo mwanana, ukipita juu ya nyasi zizojaa umande. Kabla ya kuenda shule, nilibeba jembe ndogo, au ndoo ya maji, nikamsaidia mama, mashambani, au nikawachunga mbuzi kwa muda mfupi. Shamba ilikuwa darasa letu la kwanza, nilijifunza kuvumilia juu ya, jua kuhesabu na kwa kupanda mistari ya mahindi, na kuheshimu kazi kwa kuona mbegu ndogo ikigeuka kuwa chakula cha familia. Wakati wa mvua tulifurahi, tulifurahi kwa kuwa matopeni, tukikimbia bila viatu, tukiamini kuwa ardhi ni rafiki yetu. Jioni zilikua za hadithi motoni. Babu alisimulia simulizi za zamani. Akifundisha maadili ya ujasiri, heshima na umoja. Tulikula chakula pamoja. Tukishukuru hata kilipokuwa kidogo. Maana kilitokana na jasho letu. Leo ninapokumbuka maisha yale natambua kuwa mashambani ndipo nilipojifunza thamani ya kazi, uvumilivu na unyenyekevu. Ingawa dunia imebadilika kumbukumbu za mtoto wa mashambani. Zinaendelea kuniongoza, kunikumbusha mizizi yangu na kunifanya nijivunie nilikotoka.

Mimi nilipenda somo la biolojia, nilipenda somo la biolojia kusababu li nisaidia kuelewa maisha na mazingira yanayonizunguka kwa njia halisi na ya kufutia. Sababu kuu ya kupenda somo hili likuwa ni kwanza, biolojia inaelezea maisha ya kila siku. Biolojia ilinifanya nielewe mwili wa binadamu, afya, mimea, wanyama na jinsi mazingira yanavyofanya kazi. Mambo nilioyaona nyumbani na mashambani. Pili, majaribio ya vitendo ama practicals kwa kimombo. Kufanya majaribio darasani na shambani kulifanya somo liwe hai. Sikukarili tu, kuona seli chini ya mikroskopu ama darubini kuliamsha udadisi wangu. Tatu, biolojia inahusiano na taaluma nyingi. Biolojia hufungua mlango ya kazi kama udaktari, uuguzi, kilimo, uhifadhi wa mazingira na utafiti wa sayansi. Nne, huchochea kufikiri na kuuliza maswali. Biolojia ilinifundisha kuuliza kwanini na vipi, kwanini mimea hukua, kwanini magonjwa hutokea na jinsi ya kuyazuia. Tano, biolojia ilinifundisha kuthamini uhai. Biolojia ilinijengea heshma kwa viumbe hai na mazingira na kufanya nitambue wajibu wa kuyatunza.

Ndoto yangu ilikuwa kumfuga ng'ombe wangu mwenyewe. Kila nilipowaona ng'ombe wakirudi zizini jioni, nilijawa na matumaini. Kwangu ng'ombe hakuwa mnyama tu, bali chanzo cha maziwa, kipato na heshima. Nilijua kumfuga ng'ombe, kunahitaji bidii na subira. Kumlisha vizuri, kumpa maji na kumlinda dhidi ya magonjwa. Ingawa bado ni ndoto ninaamini siku moja nitaifanikisha. Ng'ombe yule atanifundisha kuwa, kwa juhudi na uvumilivu ndoto hutimia.

Ugali na samaki ni chakula kinachoniguza moyo wangu kwa namna ya kipekee. Kila ninapokiona kikitayarishwa harufi yake hunikumbusha ya nyumbani, familia na nyakati za furaha. Ugali mweupe uliopikwa kwa ustadi hadi ukawa laini lakini thabiti kuonekana kama mfalme wa sahani ukiwa tayari kuandamana na samaki mtamu aliyendaliwa kwa mapenzi. Samaki hupikwa kwa njia mbali mbali, kukaanga au kupikwa kwa mchuzi mzito, wenye nyanya, vitungu, pilipili hoho na viungo vingine, vilivyoongeza ladha ya kusisimua. Ngozi ya samaki ikipata rangi ya dahabu na mchuzi wake mzito ukamwagika juu ya ugali, utengeneza, mchanganyiko, usio na kifani. Kila tonge la ugali linapo chovyezwa kwenye mchuzi wa samaki, ladha yake huja kinywani na kuacha hisia ya kuridhika. Ni chakula kinacho husisha njaa, kinacho shusha njaa na kuleta furaha, si kwa tumbo tu, bali kwa moyo. Ugali na samaki si chakula cha kawaida kwangu. Nisehemu ya utamaduni, kumbukumbu na mapenzi kwa chakula cha asili. Kwangu mimi hakuna chakula kinachoweza kushindana na ugali na samaki. Chakula, kinachonipa, nguvu, faraja, na tabasamu, kila ninapokila.

Asubuhi ninapoamka macho yangu hugusa mwanga wakwanza wajua. Na nyonya uso maji baridi kuamusha hisia za mwili. Kisha hujiandaa kwa chakula cha asubui kidogo labda chai au kahawa. Nikiwa nikila akili yangu hupanga mambo ya siku ndoto na mikakati. Mwisho na vaa nguo zangu na kujiandaa kuanza kazi. Moyo ukiwa na matumaini na nguvu ya siku mpya.

Mtu anapaswa kuweka mipaka wazi kati ya kazi na maisha ya kibinafsi, work life balance. Kila jambo liwe na kipa umbele, jifunze kusema hapana, natoa muda wa afya, muda kwa afya, familia na marafiki. Tumia teknolojia kwa busara na hakikisha unapata muda wa kupumzika na burudani. Kwa kufanya hivi, kazi na maisha binafsi vinaweza kushirikiana kwa usawa huku akili na mwili ukiwa na furaha na nguvu.

Kila ninapofikiria utoto wangu wa mashambani, uso wangu hukazwa na tabasamu, nilipokuwa mdogo, nilipenda kufuata baba shambani, mapema asubui. Miguu yangu yikuwe imevutiwa na mchanga, au imevutwa na mchanga na majani. Kila hatua ya kazi ya shamba, kutoka kupanda mahindi hadi kuchuma matunda, ilikuwa ni mchezo na somo kwa wakati mmoja. Najikumbusha, tukicheka na wezangu, tukichimbia mito midogo, tukikusanya mayai ya kuku, au tukicheza chini ya miyale ya jua wakati wa mapumziko. Hali hiyo ya utulivu, furaha ya asili, nahisia ya usalama zilipo pata, zilipo nilizopata kijijini. Bado hunikumbusha kuwa maisha ni rahisi, yenye furaha wakati unashirikiana na familia na mazingira yako. Kumbu kumbu hizo za mashambani hazita sahaulika zikiwa ni ishara ya utoto wa furaha na mafunzo ya maisha.

Mimi natumia vyanzo vifuatavyo kusomea habari za mtandaoni. Kwanza natumia tovuti za magazeti na vyombo vya habari. Magazeti kama Daily Nation, Standard, The Star, The Citizen, Taifa Leo, zote hutoa habari za mtandaoni. Tovuti ya kimataifa kama BBC, CNN, Aljazeera, Reuters, pia ni chanzo kizuri. Natumia pia mitandao ya kijamii kama vile Twitter ama X, Facebook, LinkedIn, YouTube ambazo hupatikana kwa habari za haraka lakini unahitaji kuchambua ukweli na kuhakiki ukweli kwa kuwa si kila kitu ni sahihi kwa social media. Natumia pia apps za habari kama hapa Kenya natumia Citizen Radio, Radio arobaini na saba, KTN, NTV, Citizen TV, natumia apps kama BBC News, CNN, natumia Google News, natumia Pulse kukusanya habari nyingi kwa urahisi na naweza tumia simu yangu kufikia hayo. Pia natumia blogu na tovuti za maarifa. Kuna blogu ambazo zinahusiana na siasa, uchumi, teknolojia au burudani. Pia ni njia nzuri za kupata habari na maoni. Natumia kitu tunaita podcast na video za habari au channel za YouTube zinazotoa taarifa na uchambuzi ambayo pia ni chaguo kwangu.

Hivi ndivyo mimi hutumia muda mzuri na familia yangu. Kwanza napanga muda maalumu wa familia. Naweka siku au muda maalumu kwa wiki. Kwa shuguli pamoja na kama chakula chajioni. Kuondoka nje kuenda kutembea kidogo au michezo. Nafanya shuguli ambazo zinajumuisha watu wote. Nasikiliza na kuzungumza na watu wa jamii yangu. Nashirikisha watoto wangu na mke wangu katika shuguli za kinyumbani nafanya shuguli za burudani pamoja na tumia teknolojia kwa busara kwa wakati huu naweka simu ama vifaa vya teknolojia mbali wakati nina muda wa karibu na familia yangu ili kuepuka usumbufu.

Ng'ombe ni mnyama niliemfuga na nisehemu ya furaha na majukumu yangu ya kila siku. Kila siku nilimuangalia nikampa chakula, majisafi na kuhakikisha yuko salama. Hakikisha nimeona mnyama wangu akikuwa, akiwa na afya na akileta matokeo kama maziwa kunifanya, nijivunie kazi yangu ya kila siku. Ng'ombe huyu si tu chanzo cha chakula au kipato bali ni darasa la mafunzo, uvumilivu, upendo na uwajibikaji.

Kusubiri kwenye foleni ama mstari, mara nyingi ni jaribio la uvumilivu. Moyo, unapopiga, taratibu, macho yakiangalia, hatua, baada ya hatua, mbele, na saa ikiendelea kuishiwa, mtu huzidi kuhisi kuchoshwa, au kutojua lini itakuwa tayari. Lakini, kwa wakati moja, mtu anaweza pia kujifunza uvumilivu, kupanga mawazo, au hata kutabasamu kwa ndoto, ndogondogo za siku. Foleni ama mstari ni changamoto kidogo, lakini pia ni nafasi ya kujikomboa kidogo kutoka haraka ya maisha ya kila siku.

Kwa mara si moja nimewahi fikiria kuanzisha biashara yangu. Kuanzisha biashara, kuna kupa uhuru wa kifedha, fursa ya kutumia ubunifu, kujitegemea, na kuunda kipato chenye ukuaji, unaweza kurithishwa.

Mimi napenda kuamka kabla ya jua na pia napenda kulala mapema. Sababu muhimu kwa sababu hii ni kwamba kulala mapema kunanisaidia kupata usingizi wa kutosha ambao ni muhimu kwa afya ya moyo, ubongo na mwili kwa ujumla. Kwamka mapema kunanipa muda wa kufanya kazi au masomo nikiwa na akili safi na nguvu. Nikimaliza kazi kwa urahisi na zaidi, kwa urahisi zaidi. Ratiba ya kulala mapema na kuamka mapema husaidia mwili wangu kuzoea saa za kawaida na kupunguza uchovu wa siku nzima. Asubuhi ni muda wa utulivu. Unaweza kupanga siku, kufanya mazuezi, unaweza tafakari au kusoma kabla ya shughuli nyingi kuanza. Watu wanaolala na kuamka mapema mara nyingi huwa na hali bora ya hisia. Na nishati ya kushughulikia changamoto za siku. Kwa hivyo.

Kampuni ya teknolojia ninayoamini nchini Kenya ni safaricom PLC ni kampuni kubwa ya mawasiliano nchini Kenya. Inajulikana zaidi kwa huduma ya Mpesa, ya malipo ya simu na ya kipekee duniani. Ina huduma za mtandao, ina interneti, ina kitu tunaita cloud services kwa kimombo na ni moja hapa ya makampuni yanayongoza kwa teknolojia nchini Kenya.

Kazi yangu ya kilimo biashara ni sehemu ya maisha yangu ambayo ninaheshimu sana. Kila asubuhi ni kiwa shambani naona mimea ama miche ikikuwa matunda yanayokoma na wanyama wangu wakistawi. Si tu kwamba kilimo kinaipa familia yangu chakula na kipato. Bali hunifundisha uvumilivu, nidhamu na mikakati ya maisha. Na thamini zaidi kilimo biashara kwa sababu hakika ni chanzo cha uhakika cha kipato chenye uthabiti, kinaunganisha familia na jamii, na pia hunipa furaha na kuona matokeo ya kazi yangu, ama kazi ya mikono yangu. Kila zao linalokomaa ni ushuhuda wa juhudi zangu, na kila mafanikio madogo au makubwa, hufanya nijivunie sana, ama sanaa juu ya maisha yangu, shambani.

Nikiwa kama msimamizi kazini, mimi hushugulika na makosa kama uchelewaji wa kazi, mawasiliano duni au kutokufuata taratibu za kazi. Huku nikijifunza uvumilivu na kuimarisha timu yangu.